Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio na hata sio mara moja ama mara mbili. Nimenunua tikiti za michezo kama vile kandanda. Nimenunua tikiti za kwenda sinema kutazama filamu. Nimenunuwa tikiti pia za kwenda kuona waigizaji na wasanii wengi katika hii nchi hii yetu. Tikiti hizi huwa nazinunua katika mitandao.